Ndiyo, ni mewai kuona bahari na ilikuwa uzoefu wa kushangaza sana. Mara ya kwanza nilipoyona, nilivutiwa na jinzi maji yalivyoenea hadi mwisho wa macho yangu. Mawimbi yalikuwa yananipiga kwa nguvu na sauti yake ilinipahisia ya utulivu na heshima kwa asili. Nilifurahia sana upepo wa bahari na harufu ya chumvi hewani. Kuona bahari kulinifanya nitambue ukubwa dunia na uzuri waki na ilikuwa moja wapo ya kumbu kumbu ni ninazozipenda sana maishani.

Nina wakaribisha wafanyikazi wapya kwa kuwafanya wajisike sehemu, ya timu, tangu siku ya kwanza. Huwa na wasalimia kwa ukarimu nawatambulisha kwa wenzangu na kuwaeleza kwa ufupi jinsi kazi na mazingira yetu yanavyoendeshwa. Pia, nina hakikisha wanapata msaada wanaohitaji kama kuwaonyesha mahali pa vifaa au kuwapa mwongozo wa kazi zao za mwanzo. Napenda kuwahimiza kuuliza maswali na kushirikiana kwa sababu hilo linawasaidia kuzoea haraka. Kwangu, kuwakaribisha vizuri ni njia ya kujenga uhusiano mzuri na kuongeza morale ya timu.

Michezo ni nayo ipenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa ambio za mita miamoja na miambili. Ninapenda michezo hii kwa sababu inaonyesha kasi, nguvu na nidhamu ya hali ya juu. Na kumbuka sana niliwai kufurahia kutazama ambio za mita miamoja wakati Usen Bolt haliposhinda na kueka rekodi ya dunia. Ilikuwa ya kusisimua sana. Mchazaji ninae mpenda ni Usen Bolt kwa sababu ni mfano wa mafanikyo ya kujituma. Wakati wa michezo ya olimpiki, huwa ni nahisi hamasa na fahari kuona wanariadha wakishindana na kuwakilisha nchi izao.

Kumbukumbu nzuri ya ututoni ni nayo ikumbuka ni wakati tulipo kuwa tunacheza nje na marafiki wa jirani jioni baada ya shule. Tulikuwa tunacheza mpira wa miguu na wakati mwingine kuruka kamba. Nilikuwa na dada yangu pamoja na rafiki zangu. Na tulikuwa na furaha sana tukicheka na kushindana kwa upendo. Kitu kinachofanya kumbukumbu hii kuwa maalumu ni ile umoja na furaha tulio kuwa nayo. Bila mawazo mengi ya maisha, nikikumbuka mambo hayo hunifanya nahisi furaha na utulivu na kunikumbusha umuhimu wa urafiki na kufurahia maisha.

Kampuni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni Google. Naamini Google kwa sababu inatoa huduma nyingi ambazo zinawafurahisha watu kila siku. Kama utafutaji wa habari, ramani, barua pepe na programu mbalimbali zinazo rahisisha maisha. Pia ninaipenda kwa sababu mara nyingi inakuja na ubunifu mpya, unaosaidia watu kuungana, kujifunza na kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kipengele kingine ninachokiamini ni kuwa kampuni hii inaelekeza nguvu zake katika usalama wa data na faragha. Na inajaribu kuboresha bidhaa zake kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Kwa ujumla, Google ni mfano mzuri wakampuni ambao inaboresha maisha ya watu kwa njia nyingi za kidigitali.

Programu ni nazo tumia mara nyingi ni zile zina nisaidia katika mawasiliano, kazi na burudani. Kwanza kabisa natumia WhatsApu kwa kuwasiliana na marafiki na familia kila siku. Pia natumia YouTube kutazama video na kujifunza burudani. Kama mziki, mafunzo na habari. Kwa upande wa kazi au kujipanga, natumia Google Chrome kutafuta taarifa na kufanya kazi mtandaoni. Na wakati mwingine hutumia Google Drive kuifadhi na kushiriki mafaili. Kwa burudani zaidi, napenda kutumia TikTok au Instagram, kuona video za picha na za kuvutia. Kwa ujumla, programu hizi hunisaidia kubaki nimeunganishwa najifunza mambo mapya na kufurahia mda wangu wa kila siku.

Kinachonipa motisha kazini ni kuwa na lengo wazi au kuona matokewe ya kazi yangu. Kuthaminiwa na kuheshimiwa kwa mchango ninaotowa, kujifunza na kukuwa kitaaluma. Mazingina mazuri ya kazi au ushurikiano nzuri na wenzangu. Changamoto zenye maana zinazonifanya nitumie uwezo wangu kikamilifu.

Mara nyingi mchana, nakula chakula chepesi lakini chenye kushibisha. Kama wali na mboga au wali na maharagwe. Ugali na mboga pamoja na nyama au samaki kidogo. Wali au chapati na maharagwe. Wakati mwingine saladi na matunda. Hasa nikiwa nataka kitu chepesi. Nalenga chakula kinachonipa nguvu ya kuendelea na kazi bila kunilemea.

Jambo muhimu sana niliyofundishwa, lilitoka kwa mzazi wangu. Alinifundisha nidhamu, uwajibikaji na dhamani ya kufanya kazi kwa bidii. Hata pale matokeo hayaonekani mara moja. Pia nimejifunza mengi kutoka kwa walimu na uzoefu wa maisha. Hasa somo la kwamba, makosa ni sehemu ya kujifunza, si mwisho wa safari.

Ndiyo, napenda kupika. Napenda kupika kwa sababu, hunipa nafasi ya kuwa mbunifu, kujifunza kiaafya, na pia kufurahia matokeo ya juhudi zangu. Napendelea kupika vyakula rahisi, laini, vitamu. Hasa, vile vinavyonifanya nijisikie nyumbani. Kupika pia hunipa utulivu baada ya siku ndefu.

Shughuli yangu ya kupendezwa ni kusoma na kujifunza mambo mapya. Napenda pia kuandika au kuunda maudhui, kutembelea maeneo mapya na kuona tamaduni tofauti. Mazoezi ya mwili au matembezi ya asili kwa kupumzika na kupata nguvu. Shuguli hizi hunifanya nijisikie hai mwenye akili na furaha.

Ndiyo. Najiona kama mtu wa ubunifu. Napenda kubuni mawazo mapya kuandika na kutafuta njia tofauti za kutatua changamoto. Ubunifu kwangu ni kuona fursa pale wengine wanaona kawaida tu. Pia napenda kujieleza kupitia maneno, mipango na mawazo mapya. Na hilo hunifanya nijisikie huru na mwenye hamasa.

Kufanya kazi na timu ya mbali kunahitaji mpangilio mzuri, mawasiliano ya wazi na nidhamu binafsi. Hivyo ndivyo vinafanya mawasiliano ya wazi na mara kwa mara. Kutumia barua pepe, slack team au zoom kuhakikisha kila mtu anaelewa majukumu yake. Ya pili kuweka malengo na vipau mbele. Kila mtu anajua ni nini kinachotarajiwa na lini. Kutumia zana za ushirikiano kama vile Google Docs, Trello au Asana, ili kuratibu kazi na kufuatilia maendeleo. Kujenga uaminifu na mshikamano, hata kwa mbali kuzungumuza mara kwa mara, kunasaidia kuondoa tofauti na kuchangia maoni. Kudumisha nidhamu binafsi, kupanga muda wangu vizuri, kukamilisha kazi kwa wakati na kuripoti maendeleo bila kusubiri masharti.

Mhusika mkuu ninae mkumbuka ni Santiago. Mfulana mchungaji alie safiri kutafuta hazina. Ninampenda kwa sababu ya uamusi wake wakuendelea mbele licha ya hofu, vikwazo na kutojua kinachomsubiri. Ananikumbusha kuwa safari yenyewe mara nyingi ni muhimu kuliko mwisho. Nilishauriwa kusoma kitabu hiki na rafiki alie kuwa hakinipitia kipindi cha kujitafuta maishani na baada ya kukisoma nilihisi kama nilikuwa ni kisoma hadithi yangu mwenye kwa namna fulani Ndiyo, ningependa sana kusoma vitabu vingine vya paulo koelo kama brida au, Veronica decides to die Kwa sababu mtindo wake wakuandika unachanganya uraisi na hekima amaisha.

Mara nyingi napenda kununua vitabu na vifaa vya kujitunzia kwa sababu vinanisaidia kujenga maarifa na kukuza ujuzi wangu. Pia napenda kununua vyakula vya kipekee au vya afya ili kujijali na kufurahia chakula bora. Vitu vidogo vya burudani kama filamu, mziki au michezo midogo. Vitu vya ubunifu, kalamu nzuri, daftari au vifaa vya kuchora kuandika. Napenda kununua vitu vinavyongo vinavyoongeza furaha maarifa na ubunifu katika maisha yangu.

Wakati wa msongo wa kazi, ninachukua hatua kadhaa ili kupunguza msongo wa kudumisha utulivu. Kupumzika kwa muda mfupi, kuchukua dakika tano au kumi kupumzika, kunywa maji au kutembea kidogo. Kuorodhesha kazi muhimu au kushughulikia kwanza, ninazohitaji haraka. Kufanya mazoezi ya kupumua kwa kina au kutafakari kidogo. Ikiwa inawezekana, kugawanya majukumu ili msongo isikuzidishe. Kutumia mbinu za utulivu kama kusikiliza muziki wa utulivu au kufanya mazoezi ya mwili kidogo. Njia hizi hunisaidia kubaki makini, kuwa na utulivu na kufanya kazi kwa ufanisi hata wakati wa shinikizo.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga mara kwa mara. Napenda yoga kwa sababu hunisaidia kupumzika kiakili na kimwili. Inaboresha mgawanyo wa nguvu mwilini na kuboresha usawa. Hunisaidia kudhibiti msongo wa mawazo na kuimarisha mtazamo chanya Mara nyingi napenda kufanya yoga asubuhi au baada ya siku ndefu ya kazi. Kwa kuwa hunipa nguvu na utulivu kwa siku nzima.

Wakati ninapo hisi wasiwasi, ninajaribu kuchukua hatu wa zaharaga ili kutuliza akili na mwili. Kupumua kwa kina, kuchukua pumu zindefu na za taratibu, kuna punguza mzongo wa mawazo, kuzingatia kipa umbele, kuorodhesha matatizo au kuyashugulikia hatu wa kuatua. Kufanya mazuezi kama vile yoga, kutembea au kusikiliza mziki wa utulivu. Kuzungumuza na mtu unaye amini, kushirikia na mawazo kuna punguza uzito wa wasiwasi Kujitunza kimwili, kunyo maji, kulachakula chenye lishe au kupumzika kidogo Njiya hizi usaidia kubaki makini, kuwa na mtaza mochanya na kushugulikia changamoto kwa busada.

Zoea nzuri nililojenga ni kusoma kila siku. Nimejenga zoea hili kwa sababu unanipa maarifa mapya na ufahamu kila siku. Hunitia nidhamu ya muda na kuzingatia malengo yangu. Unanilelewesha mafunzo ya maisha na akili. Zoezi hili limekuwa sehemu ya ratiba yangu ya kila siku. Na hata siku nikiwa na shughuli nyingi na jitahidi kuchukua angalau dakika 20 au 30 kusoma kitu cha kuvutia au cha kujifunza.

Ndio, nakumbuka mwalimu mmoja sana kutoka shule, mwalimu wa kiswahili wangu. Alinifundisha sio tu lugha ya fasihi, mbali pia maadili ya maisha. Kama udhabiti, nidhamu na umuhimu wa kujieleza kwa maneno. Kila somo lake lilikuwa na hadithi au mfano wa kweli, unaofanya somo liwe la kuvutia. Nilimpenda kwa sababu, alihakikisha kila mwanafunzi anaelewa na kushirikishwa na alitufundisha kwa subira na heshima ulikuwa mwalimu ambaye alikuinua moyo, na akili kwa njia ya kipeke.

Ndiyo, napenda kufuga nyama au kuangalia jinsi mifugo inavyo komaa, lakini kwa kawaida napendelea kazi za ufugaji wa kisasa au mdogo zaidi kuliko ufugaji mkubwa. Napenda kufuga nyama kwa sababu, inanisaidia kujifunza kuhusu mifugo na lishe, ninjia nzuri ya kujitegemea na kupata chakula safi. Inanifundisha uvumilivu, nidhamu na utunzaji wa viumbe hai.

Kwa kawaida, nangoja baruapepe mara mbili au tatu kwa siku. Mara ya kwanza ni ya subuhi, kuhakikisha sina ujumbe muhimu kutoka wateja au timu. Mara ya pili ni katika mchana, kuchambua majibu na kushughulikia haraka. Mara ya tatu, ikiwa ni lazima, ni mwishoni mwa siku, kuwakikisha hakuna kitu muhimu kilikosa kuangaliwa. Hii inasaidia kudhibiti mda, kudumisha ufanisi na kuepuka kuchanganyikiwa na barua nyingi.

Mimi napendelea kusomea habari mtandaoni kupitia vyanso vinavyoaminika na vya kisasa ambavyo vinatoa tarifa sahihi na zaharaka. Kwa mfano, BBC News. Kwa habari za kima taiva. Aljazeera hasa kuhusu siasa na maswala ya dunia. The Guardian au New York Times. Kwa uchambuzi na makala za kina. Gazeti la taiva la Kenya. Kwa habari za ndani. Pia apps za habari kama Google News zinasaidia kufatilia mada zinazovutia haraka. Napendelea mtandao kwa sababu inafika haraka inasaidia kulinganisha habari kutoka vianzo tofauti na niraisi kusomea popote.

Napenda aina ya filamu zinazochanganya burudani na mafunzo. Hizi ni baadhi ya aina napenda zaidi. Filamu za hadithi na mafunzo drama zinanipa ufahamu wa maisha na hisia za watu wengine. Filamu za kisayanzi na teknolojia hunikumbusha uwezekano wa ubunifu na ndoto za kisayansi. Filamu za kitamaduni na historia hunisaidia kuelewa tamaduni, historia na mila mbali mbali. Filamu za ucheshi hutua burudani na kupumzika baada ya siku ndefu. Napendelea filamu ambazo zinafunika zaidi ya buludani tu. Zinafunza, zinachangua akili na zinatoa hisia za kipekee.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli inanisaidia kufanya mazoezi ya mwili kwa furaha, hunitia uhuru na hisia kuzunguka mahali popote. Ni njia nzuri ya kupumzika akili na kuondoa msongo wa mawazo. Pia ni rafiki wa mazingira kuliko kutumia magari. Napendelea zaidi kupanda baiskeli kwenye njia za asili au mtaa tulivu kwa kuwa hutoa mtazamo mzuri na furaha ya kweli.

Mahali pakihistoria ningependa sana kutembelea ni pairamidi za misri. Ninaitamani kwa sababu ni alama kubwa ya historia ya binadamu ikionyesha ustadi wakale na ufumbuzi wa mwanadamu. Napenda kuona mila na ujinzi wa kifalme wakale na kuelewa jinzi watu walivyo eza kuunda miundo mikubwa bila teknolojia ya kisasa. Pia, ningependa kujifunza zaidi kuhusu farao na historia ya misiri ya kale na kuona mawe ya piramidi, tumboni mwao na makaburi ya kifalme. Nikifikia hapo na hisi msisimuko wa heshima ni kama kurudi nyuma muda na kushuhudia historia inavyo kuja hai mbele ya macho yangu.

Kila siku, napendelea kutumia programu kadhaaza simu ambazo hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na yenyetija. Whatsappu na Telegram kwa mawasiliano ya familia marafiki au timu kazini. Natumia Gmail au Outlook kufuatilia barua pepe au ujumbe muhimu. Natumia Google Calendar kupanga ratiba, vikao na malengo. Natumia Google Maps kupanga safari na kuzingatia muda wakwenda mahali. Natumia news apps kama vile BBC, Aljazera, Daily Nation kufuatilia habari na matukio ya sasa. Natumia Spotify au YouTube. Burudani, muziki na mafunzo mtandaoni.

Ndiyo, napenda kula samaki. Ninapenda kwa sababu ni chakula chenye afya, kina proteini bora, na hupikwa kwa njia nyingi tamu kama kuchemsha, kukaanga au kuchoma. Pia samaki ni mwepesi tumboni na hufaa sana kwa lishe bora na afya ya moyo.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwanjia ya kujifahamu, kujifunza na kuboresha hatua kwa hatua. Kwanza nakubali maeneo ninayoitaji kuboresha bila kujilaumu. Nasikiliza maoni ya wakubwa au wenzangu ili nijue pakurekebisha. Nasoma na hudhuria mafunzo au najifunza kutoka kwa waliyo na uzoefu zaidi. Natumia mbinu za sana za kusaidia kama ratiba au orodha kazini. Ninatafuta njia ya kubadili kuwa ujuzi au nguvu mpya. Kwa mtazamo huu, udhaifu hauwi kikwazo bali daraja lamaendeleo.

Ili kupunguza matumizi ya plastiki, mimi hufanya hatua kadhaa za kila siku. Kutumia mifuko ya kubeba yenye urudufu badala ya mifuko ya plastiki ya maramoja. Kunywa maji kwenye chupa inayoweza kutumika tena badala ya chupa cha plastiki za mara moja. Mimi huepuka bidhaa zilizojaa plastiki pale inapowezekana. Kama bidhaa za nyumbani, zilizojaa plastiki zisizohitajika. Kuchagua bidhaa zenye ufugaji wa mazingira kama mapipa ya karatasi au glasi badala ya plastiki. Kuhakikisha plastiki tunayotumia inarudiwa kwenye mfumo wa kuchakata. Njiachizi husaidia kulinda mazingira na kupunguza uchafuzi wa plastiki.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya. Napenda kwa sababu, hunipa fursa ya kujifunza na kubaki kisa. Uniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Huchochea ubunifu wa mawazo mapya. Hunisaidia kuelewa mwelekeo wa dunia ya kidijitali. Kwanzia programu mpia hadi vifaa vipya napenda kuchunguza na kuona vinawezaje kuboresha maisha ya kila siku au kazi.

Napanga wiki yangu ya kazi kwa njia yenye mpangilio na tija, ili kuhakikisha ninafanya kazi kwa ufanisi na pia kudumisha mda wangu kibinafsi. Kuweka malengo ya wiki, kuanzia wiki kwa kuorodhesha kazi muhimu, inazohitaji kufanikisha. Kugawa kila siku kwa majukumu makuu mikutano na muda wa kazi binafsi. Kuhakikisha siwezi kuchoka na kubaki makini, kushughulikia kwanza kazi muhimu na zisizo weza kusubiri. Kama kalenda ya mtandaoni, orodha ya kazi au apps za usimamizi wa miradi. Kila mwisho wa siku au wiki, kukagua yaliyo fanikishwa na kurekebisha ratiba inayofuata. Kuhakikisha maisha sio kazi tu bali pia maendeleo binafsi. Kwa mpangilio huu, wiki inakuwa yenye tija, yenye uwiano na inasaidia kufanikisha malengo.

Mimi kawaida natumia wifi zaidi ya data ya simu. Inakua haraka na imara kwa kuvinjari, kufanya kazi mtandaoni au kuangalia video. Hii usaidia kuokoa garama za data ya simu. Hasaa kwa shuguli kubwa za mtandaoni. Ni rahisi kutumia nyumbani, kazini au katika maeneo yenye wifi ya uma yenye usalama. Lakini mara nyingine ninatumia data ya simu pale wifi haipo au inapokosa uthabiti ili kuakikisha si kosa kitu muhimu.

Niliozaliwa na kukulia mji wa kisumu kenya mji huu ni wa kuvutia kwa sababu Mandhari yake ya asili ziwa victoria linapendeza sana na anga la juwa likituwa ni la kipekee utamaduni tajiri Kuna tamaduni za jamii za kiluo chakula cha kienyeji na sherehe za kienyeji utamaduni, vitu vya kihistoria na burudani kama miji ya zamani, fukwe za ziwa Victoria na soko la mabuli lililokuwa sehemu ya utotoni Ninakumbuka mambo mazuri ya utotoni kama kutembea kwenye fukwe za ziwa kucheza na marafiki mitaani na kushiriki sherehe za kitamaduni Kinachofanya kisumu kuwa maalumu kwangu ni mchanganyiko wa utamaduni, uzuri wa asili na kumbukumbu nzuri za utotoni. Ningependa kurudi pale wakati wa likizo au mwisho wa wiki ili kupumzika, kuona familia na kufurahia mandhari na ziwa tena.

Ndiyo, naweza kuishi siku moja bila teknolojia. Ingawa itakua changamoto kidogo. Ningefanya mambo kama kusoma kitabu au kuandika mawazo yangu. Kutembea au kufanya mazoezi ya nje. Kuzungumza ana kwa ana na watu walio karibu nami. Kupumzika na kutafakari bila usumbufu wa simu. Siku kama hiyo inaweza kuwa nzuri kwa akili. Hunisaidia kupunguza msongo na kukumbuka maisha ya polepole Lakini pia nakubali kuwa teknolojia ni muhimu sana Hasa kwa kazi na mawasiliano.

Na kumbuka sana mara ya kucheka na marafiki, darasani. Baadhi ya kumbukumbu nzuri ni mashindano ya mchezo na burudani, mchezo ya miguu mbio au kukimbia darasani, mafunzo ya kipekee, walimu walio tufundisha kwa hadithi, mchezo ya akili au majaribio ya kufurahisha. Sherehe za tamasha za shule kama tamasha la utamaduni au maonyesho ya sanaha wale walio kuwa wenzangu wa kucheka kushirikiana kusaidiana bila kujali tofauti Kinacho fanya kumbukumbu hizi kuwa maalumu ni hisia ya furaha, mshikamano na utulivu wa utotoni.

Mara nyingi, mimi natumia muda mtandaoni kwa uangalifu ili kufanya mambo muhimu na pia burudani. Takribani masaa matatu hadi matano kwa siku kulingana na shughuli. Kazi na mawasiliano, barua pepe, kazi za mtandaoni na mitandao ya kikazi. Natumia kwa lisali moja hadi mbili. Kusoma na kujifunza makala, habari au mafunzo ya mtandaoni natumia lisali moja, hadi lisali moja na nosu. Burudani na kupumzika video, muziki au mtandao wa kijamii natumia dakika thelathini au dakika sitini. Napenda kutumia muda mtandaoni kwa makini, kuepuka kupoteza muda mwingi na kuhakikisha bado nina saa za kupumzika bila skrini.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani. Inanipa uhuru wa kupanga muda na mazingira yangu. Ninaweza kuzingatia bila usumbufu mkubwa wa kelele au mikutano mingi. Napata nafasi ya kuunda eneo la kazi lenye utulivu na motisha. Pia uniwezesha kuchanganya kazi na pa pumzika madogo kila mara. Hata hivyo, napendelea kuweka ratiba thabiti ili kazi isichanganyike na burudani au shughuli za nyumbani.